Ndiyo, napenda kuendesha baisikili kwa sababu ni njianzuri ya mazoezi na burudani kwa wakati mmoja. Kuendesha baisikili huniseidia kuimarisha afya ya mwili, hasa migu na moyo, na pia hunifanya nijisikie cha mchangamufu na mwenye nguvu bada ya safari fupi au ndefu. Pia baisikili unipa uhuru wa kutembea na kuona mazingira kwa karibu zaidi. Unapoko kwenye besikiri unanafasi ya kufurahia hewasafi kuona watu na maeneo tofauti na kutulia kia kili. Hii huniseidia kupunguza msongwa wa mawazo na kuandoa uchovu wa kazi za kila siku. Eidha napenda kwendesha baiskeli kwa sababu ni rahisi na aina haina garama kubwa. Hai hitaji mafuta ni rafiki kwa mazingira na inaweza kutumika kwa mazoezi au hata safari fupi za kila siku. Hii hunifanya nijisikia ninachangia katika kulinda mazingira.

Kwa kawaida, sipendi kuenda sinema maranyingi sana, lakini hujitahidi kuenda marachache kwa mwezi, pale ninapopata muda na filamu nzuri inayovutia. Kwa ngu, kuenda sinema ni tukio la burudani maalumu, si jambo la kila wiki. Maranyingi huenda sinema mwishoni mwa wiki, hasa nikiwa na marafiki au familia. Hii hunifanya kufurahia filamu kwa utulivu, kushirikia na mawazo baada ya filamu, na kufanya tukio liwe la kufurahisha zaidi. Sinema pia hunipa nafasi ya kupumzika na kuachana kidogo na shuguli za kila siku Kuna nyakati ambazo sinamuda au napendelea kutazama filamu nyumbani Jambo ambalo hunifanya niwe na uhuru wa kuchagua muda na mazingira Hata hivyo uzoefu wa sinema unaladha yake tofauti kama sauti kubwa, skrini kubwa na hisia za kushirikiana na watu wengine ukitazama filamu moja.

Ni na kumbu kumbu nyingi nzuri za shule, lakini zili zoniguza zaidi ni zile za urafiki na nyakati za kujifunza pamoja na wenzangu. Nakumbu ka jinzi tulivyokuwa tukicheka darazani, kushirikiana kufanya kazi za makundi na kusaidiana kuelewa masomo magumu. Huu mshikamano ulifanya shule isi wetu mahali pa kusoma, bali pia mahali pa kujifunza maisha. Pia ni na kumbu kumbu nzuri za walimu waliokuwa na moyo wakujali na kutuhamasisha kulikuwa na walimu waliotupa moyo, wali tusikiliza na kutuonyesha kuwa elimu inadhamani kubwa. Maneno yao ya kututia moyo yalisaidia kujenga kujiamini na kunifanya nipende kujifunza zaidi hata nje ya darasa. Michezo na shuguli za nje nazo ni sehemu kumbu kumbu nzuri. Michezo ya shule, sherehe na matukio maalumu ya lileta furaha na kutuvunja ratiba ya kawaida ya masomo. Nilifraia sana nyakati za kushiriki michezo, kuimba au kushangilia wenzetu kwa sababu zilijenga umoja na furaha ya pamoja. Haidha, ninaikumbuka shule kama mahali ambapo nilijifunza nidhamu na uwajibikaji. Kufika kwa wakati kufanya kazi za nyumbani na kujiandaa kwa mitihani kulini saidia sana.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni kuwa na amani ya moyo na kuomba mambo yanaenda vizuri hata kama ni mambo madogo Ninapokuwa nimekamilisha kazi niliopanga au kuona juhudi zangu zimeza matunda hupata furaha ya ndani ambayo hunipa nguvu na matumaini ya kuendelea mbele Pia kuwa na muda na watu ninaowapenda huniletea furaha kubwa sana kukaa na familia kuzungumza na marafiki, kucheka pamoja, au hata kushiriki chakula cha kawaida, hunifanya nijisikie nimeridhika. Uhusianu mzuri na watu wa karibu, hunipa furaha ya kweli kuliko vitu vingi vya kimwili. Aidha, furaha yangu hutokana na kujifunza au kufanikisha jambo jipya. Kila ninapojifunza ujuzi mpya au kushinda changamoto, hujisikia fahari na furaha kwa sababu najua ninaendelea kukua na kuboresha maisha yangu. Hii hunipa motisha ya kuandelea kujituma. Pia, muda wa kupumzika na kufanya ninacho kipenda huniletea furaha, kusikiliza muziki, kutembea, kuendesha besikieli, au hata kutazama filamu hunisaidia kuondua msongo na kunifanya nijisikie huru na mchangamfu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni njia nzuri ya kuburudika, kufikirisha akili na kuimarisha uhusiano na watu wengine. Michezo ya ubao hunipa nafasi ya kukaa moja na marafiki au familia, kuzungumza, kucheka na kushindana kwa heshima. Napenda mcheza ya ubao kwa sababu inanifundisha subira, mipango na kufanya mamuzi. Kila mchezo unasheria na mikakati yake, hivyo hunifanya nitumie akili kufikiri, hatua zinazofuata na kutadhimini matokeo. Hii hunisaidia pia katika maisha ya kila siku, hasa katika kupanga mambo na kutatua changamoto. Pia michezo ya ubao husaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Badala ya kufikiria kazi au matatizo, unajikuta umejikita kwenye mchezo na kufurahia muda uliopo. Hii huleta furaha ya haraka na kufanya akili ipumzike. Zaidi ya yote napenda michezo ya ubao kwa sababu huleta watu karibu. Iwe ni nyumbani, shuleni au kwenye mikusanyiko. Michezo hii hujenga mawasiliano, urafiki na kumbukumbu nzuri za pamoja.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kwa sababu una maana ya kina na unahusiana sana na utamaduni na historia. Muziki wajadi hubeba ujumbe wa maisha, maadili na mila za jamii. Jambo linalo nifanya najisikie karibu na mizizi na asili ya watu. Napenda muziki wajadi kwa sababu unahisia za kweli na ala za asili. Midundo yake maranyingi huwa ya kutuliza au ya kuamsha furaha. Kulingana na Tukio, unapousikiliza, unaweza kuhisi simulizi la maisha, sherehe, au maombolezo Jambo li nalofanya muziki huu uwe na uzito na heshima Pia muziki wajadi unikumbusha sherehe za kijamii na kifamilia kama harusi, sherehe za mavuno, au mikusanyiko ya kijiji nyakati hizo huleta umoja, furaha na mshikamano mkubwa kati ya watu na muziki kuwa kiungo muhimu cha kuwa kuwakusanya pamoja Haidha, napenda muziki wajadi kwa sababu unafundisha na kuhifadhi utamaduni wa vizazi vijavyo. Kupitia nyimbo na ala za jadi, vijana wanaweza kujifunza historia, lugha na maadili ya jamii yao.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya ya mawasiliano na ushirikiano kazini. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kutoa maoni yangu kwa heshima. Ujuzi huu umekuwa muhimu sana kwa sababu kazi nyingi huhitaji watu kufanya kazi pamoja, kushirikiana na kuelewana vizuri. Pia mafunzo ya kupanga muda na kueka vipaumbele yamenisaidia sana. Kupitia mafunzo haya nilijifunza jinsi ya kupanga kazi zangu, kugawa majukumu na kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwa wakati. Hii imenisaidia kupunguza msongo wa kazi na kuongeza nafasi katika majukumu ya kila siku. Haitha mafunzo ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi yamekuwa na mchango mkubwa katika kazi yangu. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuchambua changamoto, kuangalia suluhisho tofauti na kuchagua njia bora zaidi. Ujuzi huu unasaidia kukabiliana na changamoto za kazi kwa utulivu na busara. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kujiboresha na kujifunza kila wakati yamenifanya niwe na mtazamo wa kukua. Nilijifunza kuwa kazi haimaliziki kwa ujuzi wa awali tu. Bali inahitaji mtu kuendelea kujifunza, kujiendeleza na kubadilika kulingana na mahitaji mapya.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliowahi kupata ni kukutana na hali ambayo sikuitarajia kabisa lakini ili nifundisha jambo kubwa. Ilikuwa ni wakati ambapo nilijikuta katika mazingira mapya, nikiwa na watu nisiozoea na nikahitaji kujifunza haraka ili kuendana na hali hiyo. Mwanzoni ilikuwa ngumu na ya kutisha kidogo lakini badae ilinipa ujasiri na maarifa mapya. Kilicho nishangaza zaidi ni jinsi nilivyoweza kujifunza na kuzoea kwa muda mfupi. Nilijifunza kuwasiliana na watu tofauti, kuelewa mitazamo yao na kufanya kazi kwa pamoja licha ya tofauti zilizokuwepo. Uzoefu huu ulinifanya nitambue kuwa binadamu ana uwezo mkubwa wa kujifunza na kubadilika kuliko anavyofikiri. Pia uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kuwa mtulivu na mwenye subira. Nilielewa kuwa si kila jambo huenda kama ulivyopanga Lakini ukiwa na mtazamo chanya na moyo wa kujifunza Unaweza kubadilisha changamoto kuwa fursa Baada ya uziefu huo nilijisikia nimekua kiakili na kihisia Ulinipa imani mpya juu ya uwezo wangu na ujasiri wa kukabiliana na changamoto nyingine katika maisha.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi, hasa kama njia ya kujieleza na kupumzisha akili. Kuchora unipa na fasi ya kutoa mawazo na hisia ambazo wakati mwingine ni ngumu kueleza kwa maneno. Hata kama mchoro si mkamilifu, kitendo chenyewe huniletea utulivu na furaha. Napenda kupaka rangi kwa sababu rangi zina uwezo wakubadilisha hisia. Kuchagua rangi, kuzichanganya na kuona picha ikibadilika taratibu hunifanya nijisikie huru na mbunifu. Wakati mwingine napendelea rangi tulivu na wakati mwingine rangi angavu kulingana na hali ya moyo wangu. Pia kuchora unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Nikikaa na kalamu, penseli au rangi, mawazo ya kazi na matatizo hupungua pole pole. Ni kama muda maalumu wakuwa peke yangu na mawazo yangu, bila presha yoyote. Haidha napenda kuchora kwa sababu huamsha ubunifu na kunifanya nijifunze subira. Mchoro mzuri unaitaji muda, umakini na uvumilivu, mambo ambayo pia ni muhimu katika maisha ya kila ziku.

Napenda kufanya mambo mingi tofauti nikiwa na marafiki zangu. Kwa sababu muda, tunaotumia pamoja huleta furaha na kumbukumbu nzuri. Kwanza kabisa, napenda kukaa na kuzungumza, kushirikiana hadili za maisha, kucheka na kubadilishana mawazo. Mazungumzo ya kawaida hunisaidia kupunguza msongo na kujisikia karibu zaidi nao. Pia, napenda kutoka pamoja kwa matembezi au burudani. Tunaweza kuenda tukutembea, kula chakula nje, au kukaa mahali tulivu tukifurahia mazingira Wakati mwingine, hata kukaa nyumbani na kuzungumza, tu kunatosha kuleta furaha kubwa Aidha, napenda kufanya shughuli za pamoja kama kucheza, michezo, kutazama filamu, au kusikiliza muziki shughuli hizi, huongeza mshikamano na hutufanya tushirikiane kwa njia ya kufurahisha zaidi. Mara nyingi kucheka pamoja ndiko kunakofanya urafiki uwe imara. Pia napenda marafiki kwa sababu tunaweza kusaidiana na kupeana moyo. Kuwa na watu wanaokuelewa, wanaokusikiliza na kukuhamasisha ni jambo la dhamani sana. Hata katika nyakati ngumu. Uwepo wa marafiki hunipa nguvu na matumaini.

Kwa mtu anayeanza kazi, ushauri wangu mkuu ni kuwa na subira. Nidhamu na moyo wa kujifunza kila siku. Kuanzisha kazi mpya ni changamoto na maranyingi huleta mambo mapya ambayo mtu hajazoea. Hivyo ni muhimu kuwa na mtazamo chanya na usiogopa kuuliza na au kujifunza. Kwanza elewa majukumu yako vizuri. Jua ninini kinachotarajiwa kutoka kwako? Muda wa kufanya kazi na jinsi unavyoweza kufanikisha malengo ya timu au kampuni Hii husaidia kuanza kazi za utulivu na kwa ufanisi Pili, shirikiana na wenzako na wasikilize walimu au wafanya kazi wazoefu Usijione unajua kila kitu pekeyako kushirikiana na kusikiliza wengine kuna kusaidia kuelewa haraka taratibu na mbinu bora za kazi Pia hufanya watu wakupende na kuwatayari kusaidia pale unapohitaji msaada. Aidha jitahidi kujifunza kila siku. Kila kazi mpya inatoa changamoto na fursa ya kujifunza ujuzi mpya. Usikate tamaa pale unapokosa kitu. Bali tafuta njia ya kuelewa na kuboresha ujuzi uliopata utasaidia siyo tu kwa kazi hii bali hata katika kazi zako za baadae. Mwisho, uzaa nidhamu na uwajibikaji. Kufika kazini kwa wakati, kufanya kazi kwa bidii na kushughulikia majukumu yako kwa uangalifu huunda sifanzuri kwako na hufanya wenzako na wasimamizi wa kuthamini.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya watu. Kila mtu anahimizwa kufanya kazi kwa pamoja, kusaidiana na kushirikiana mawazo. Hali hii hunifanya nijisikie huru kuuliza maswali, kutoa maoni na kujifunza bila hofu. Pia napenda utaratibu wa uwazi uliopo katika kazi. Majukumu yanaeleweka, malengo yanawekwa wazi na kila mfanya kazi anajua anachotakiwa kufanya. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza mkanganyiko na kutumia muda vizuri. Aidha napenda jinsi shirika linavyodhamini kujifunza na kujiboresha. Kuna fursa za kupata mafunzo, ushauri kutoka kwa waliobobea na nafasi ya kukuza ujuzi mpya. Hii hunifanya nijisikie ninaendelea kukua sii tu kikazi bali pia binafsi. Napenda pia heshima na usawa. Unaonyeshwa kwa wafanya kazi. Maoni ya kila mtu yanazingatiwa na juhudi hutambuliwa. Hali hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujituma zaidi. Kwa sababu najua mchango wangu unadhamani.

Kwa kawaida, nafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi. Katika kipindi hiki, akili yangu ni nyepesi, nina nguvu za mwili na akili, na ninaweza kushugulikia majukumu kwa umakini mkubwa. Hii ni wakati mzuri wa kufanya kazi, zinazohitaji kuzingatia maelezo, kupanga mipango na kutatua matatizo. Asubuhi pia huleta msukumo na nidhamu. Baada ya kupumzika usiku, mwili na akili vina nguvu mpya na huchochea fikra zenye ubunifu na ufanisi mara nyingi. Majukumu nilianza asubuhi yanakamilika kwa haraka na kwa usahihi zaidi kuliko wakati mwingine wa siku aitha, napendelea kufanya kazi asubuhi kwa sababu upungufu wa usumbufu ni mkubwa Wakati huu, simu na mazungumzo ya kijamii mara nyingi ni chache Hivyo naweza kuzingatia kazi bila kuingiliwa Hii, husaidia kukamilisha kazi kubwa au changamoto kabla ya majukumu madogo kuanza kuibuka Hata hivyo, kuna kazi rahisi au zakurudia zinazoweza kufanywa mchana au jioni Hasa pale ni napohitaji kupumzika kidogo au kufanya kazi ambazo hazihitaji umakini mkubwa.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Asa katika mazingira na nyakati fulani. Kofia hunisijia kujilinda dhidi ya jua kali wakati niko nje. Na pia hunipa hisia ya faraja na ujasiri ninapokuwa nimeivaa. Napenda kofia kwa sababu pia huongeza mtindo wa mavazi. Kofia nzuri inaweza kukamilisha muonekano wa mtu. Iwe ni kwa matembezi ya kawaida, safari au shughuli za nje. Inanifanya nijisikie nipo nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Haitha, kofia hunisadia kujisitiri au kujihisi huru zaidi. Hasa siku ambazo sitaki kuzingatia sana muonekano wa nywele. Ni rahisi sana kuvaa na inafaa kwa hali tofauti bila maandalizi mingi. Hata hivyo, sivaangi kofia kila wakati. Hufaa pale inapohitajika au inapolingana na shughuli ninayofanya. Kwa mfano, wakati wajua kali, safari au mchezo ya nje, kofia huwa muhimu zaidi.

Wakati walikizo, hujistawisha kwa kupanga muda wakupumzika na burudani, ili niweze kufurahia kikamilifu bila msongo wakazi. Kwanza, huwanza kwa kuchagua shuguli ambazo ninapenda, kama kusafiri, kutembelea familia, au kuwa nyumbani nikipumzika. Hii husaidia kupanga siku ili kila kitu kiwe na wakati wake na nijisikie furaha na utulivu. Pili, ujitahidi kuondoa mawazo ya kazi. Hii ni muhimu sana. Kwa sababu likizo ni muda wa kustaafu kidogo kutoka kwenye majukumu ya kila siku. Na panga siku zangu kwa namna kuamba mawazo ya kazi haya zidishi mzongo. Na badala yake na shuguli kia burudani, mazoezi au shuguli za kijami. Haitha hujipanga kimaandalizi kwa kufanya mipango ya mapumziko, chakula na usafiri Kwa mfano ni kisafiri upanga ni lini nitaenda ni vitu gani nitavichukua na nijinsi gani nitakavyo pumzika njiani Hii husaidia likizo iwe na utulivu na furaha bila dhiki yo yote Zaidi ya hayo hujistawisha kwa kujitolea kwa muda kwa kufanya kile kinachokipenda kama kusoma kitabu, kuchora, kusikiliza muziki au kuenda michezo Hii hunisaidia akili ku pumzika na mwili kuwa mchanga mfu Jambo linalo ongeza furaha ya likizo.

Unapotoka kustarehe, hujipanga kufanya mambo ambayo ya nisaidia kupumzika na kufurahia muda bila msongo wa kazi. Kwanza mara nyingi, huanza kwa kutembea au kukaa mahali tulivu, kupumzika kidogo na kufikiria mambo mazuri. Hii husaidia akili kupumzika na mwili kuonda uchovu uliokusanywa siku nzima. Pili, napenda kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya televisheni. Hii ni njia nzuri ya kujiburudisha, ku ondoa mawazo ya kazi na kuingia katika hali ya starehe. Muziki au vipindi vina vyopendeza hufanya akili ipumzike na moyo ujisikie furaha. Aidha, wakati mwingine hujipanga kufanya kazi za ubunifu kama kuchora, kupaka rangi au hata kuandika mawazo yangu. Shughuli hizi husaidia kuonyesha ubunifu, kupumzika kiakili na kufanya muda wa starehe uwe na maana zaidi. Zaidi ya hayo, napenda pia kukaa na familia au marafiki wakati wastarehe. Kuongeza, kuongea, kucheka na kushirikiana nayo kunaleta furaha ya kweli na kumbukumbu nzuri. Hii huongeza mshikamano na hisia za kuridhika kibinafsi.

Napenda sana waandishi wa vitabu ambao wanaunda hadithi za kuvutia zenye mafunzo na zinazo chochea mawazo. Kwa mfando, napenda muandishi wanaoweza kuunganisha ubunifu wa hadithi na uhalisia wa maisha. Ili kusoma vitabu vyao ni sipate burudani tu bali pia kujifunza kitu kipya au kufikilia kwa kina. Napenda wandishi wanaoandika fasihi ya kiswahili au lugha nyingine zinazo husiana na utamaduni wa Afrika. Kwa sababu, wanahifadhi historia, mila na maadili ya jamii kupitia maneno yao kusoma vitabu vya hunisaidia kuelewa maisha ya watu wengine, changamoto wanazokabiliana nazo na mafanikio wanayo yapata Haidha, napenda waandishi wanaoandika vitabu vya motisha na maendeleo binafsi vitabu hivi hunipa maarifa, mbinu za kuboresha maisha na huchochea motisha ya kufanya kazi kwa bidii kuwa nanidhamu na kufanikisha malengo yangu Pia napenda waandishi wahadi za watoto au vijana kwa sababu wanachanganya burudani, mafunzo na maadili kwa namna rahisi kueleweka. Hii ufanya vitabu vyake kuwa na thamani kwa watu warika zote. Sio tu watoto.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini, huanza kwa kuelewa ni kwa nini mabadiliko hayo yameanzishwa na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi zangu. Kila mabadiliko huleta changamoto na fursa, hivyo ni muhimu kutathmini hali kabla ya kuchukua hatua. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo wazi na kupunguza wasiwasi usiokua na sababu. Baada ya hapo, hujipanga kujifunza mabadiliko hayo na kuzoea taratibu mpya. Ikiwa kuna mbinu au teknolojia mpya, kujifunza jinsi ya kutumia kwa ufanisi. Hii hufanya mabadiliko yasionekane kama mzigo, bali kama furusa ya kuboresha kazi na ujuzi wangu. Pili hujaribu kuwashirikisha wenzangu na kushirikiana nao pale inapowezekana. Kuzingatia maoni yao ya wengine na kushirikiana kurahisisha mchakato wa mabadiliko. Hufanya kila mtu aje na mawazo mazuri na kupunguza mgongano au hofu ya kushindwa. Aidha, hujipanga kubadilika kwa mtazamo chanya, badala ya kuogopa au kupinga mabadiliko kwa moyo mkali. Kujaribu kuona faida, changamoto zinazoweza kushughulikiwa na njia za kuboresha mchakato. Hii, husaidia kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchukua mabadiliko kwa hofu.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara, hasa ili kujua kinachoendelea hapa nchini na duniani kote. Kusoma gazeti, kunanisaidia kuwa na taarifa zaidi kuhusu siasa, uchumi na michezo na mambo ya kijamii. Jambo linaloongeza uwelewa wangu wa dunia. Pia, napenda kusoma makala za mafunzo au ushauri zinazotolewa katika baadhi ya magazeti. Hizi huongeza ujuzi wangu, kunipa mbinu za kuboresha maisha ya kila siku na kunasaidia kufanya maamuzi bora. Aitha gazeti linanifaa pia kwa sababu linanisaidia kupumzika kia kili. Kusoma habari au makala kadhaa kunafungua mawazo, kunipa mitazamo mipya na kunifanya nijisikie mshikamano na jamii. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kusoma gazeti kama njia ya burudani, hasa makala za utamaduni, michezo, au hadithi fupi zinazochochea hisia. Hii hunifanya nijisikie furaha na kuondoa msongo kwa mawazo baada ya kazi.

Ndiyo, nimewahi kujaribu vyakula vya kigeni, na uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza na wa kufurahisha. Kila chakula kilinipa fursa ya kuchunguza ladhaa mpya, viungo tofauti na tamaduni za nchi nyingine. Kwa mfano, nilijaribu chakula cha kichina. Kilicho na mchanganyiko wa mboga, mchuuzi wa soya, na viungo vyenye harufu tofauti kabisa na ile ya vyakula vya kawaida nilivyozoea. Ladha yake ilikuwa ya kipekee, na ilinifundisha jinsi viungo tofauti vinaweza kuunganisha ladha nzuri bila kupoteza usawa wa chakula. Pili, nilijaribu pia chakula cha kihindi, kama vile biriani na curry. Chakula hiki kikikuwa na mchanganyiko wa pilipili, viungo, na mlo wa wali uliochanganywa na nyama au mboga. Nilivutiwa na jinsi chakula hiki kilivyokuwa na harufu nzuri na ladha mchanganyo, ambazo huongeza hamu ya kula. Nijifunza kuwa vyakula vya kigeni vinaweza kuwa lishe nzuri na burudani ya ladha kwa wakati moja na kuwa na ladha tofauti sana kuliko na ile chakula cha kienyeji. Aidha nilijaribu pia vyakula vya kia Afrika kutoka nchi nyingine kama vile injera ya Ethiopia pia nilipofika pale nijifunza jinsi chakula kinavyotengenezwa na jinsi kinavyoliwa kwa pamoja. Akina familia au marafiki, hii ilinifundisha kuwa chakula sio tu lishe, bali pia ni sehemu ya tamaduni na mshikamano wa kijamii, jambo ambalo linapanua mtazamo wangu wa maisha.

Kwa kawaida, naenda hospitalini mara chache kwa mwaka. Haswaa pale ninapohitaji ku huduma za afya au ukaguzi wa kawaida. Sio mara nyingi isipokuwa kuna hali ya dharura au ugonjwa wa ghafla. Mimi hujipanga kuangalia afya yangu mara kwa mara. Lakini sii kila mara ni lazima nitoke hospitali. Kwa mfano, mara nyingi huenda kwa uchunguzi wa afya wa kawaida. Kama kupima shinikizo la damu, kiwango cha sukari, au vipimo vya misuli na mifupa. Hii husaidia kugundua matatizo ya kiafya mapema kabla hayajaleta shida kubwa. Mara nyingine huenda hospitali kwa matibabu ya dharura. Kama majiraha madogo, maumivu makali au homa kali. Jambo ambalo linahitaji matibabu haraka ili kuepuka magharama kubwa. Kwa kila safari hospitali, hujaribu kujifunza zaidi kuhusu afya yangu. Kuwa na mwanga juu ya afya kunanisaidia kuchukua hatua za kinga. Kama mlo bora mazoezi ya mwili na kupumzika vya kutosha, pia mazungumzo na madaktari na wauguzi huni wazia mbinu bora za kujilinda na kuimarisha afya. Zaidi ya hayo, mara nyingine huenda hospitali kwa huduma za kiinga. Kama chanjo au chunguzi maalumu, haswa wakati kuna kampeni za afya. Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha mwili unaendelea kuwa imara na kuzuia matatizo ya kiafya kabla hayajazidi.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku. Jambo linalo nisa usingizi wakutosha kwa mwili na akili kufanya kazi vizuri. Ninajitahidi kua kikisha usingizi wangu ni wakutosha kila siku. Kwa sababu usingizi ni muhimu. Sio tukwa afya ya mwili, bali pia kwa utendaji wa akili na muhemuko wa kila siku. Maranyingi huanza kulala mwaka wa mapema usiku. Baada ya kumaliza shuguli za kila siku na kupanga mi pango ya kesho, hii u ufanya usingizi wangu uwe wakina na mwili unapata nafasi ya kupumzika na kurekebisha nguvu zilizo tumika siku nzima. Pia usingizi mzuri uimarisha kumbu kumbu, uwezo wa kufikiri na kufanya akili ipate utulivu unaohitajika. Haidha mara nyingine usingizi unabadilika kidogo kulingana na ratiba au shuguli za siku. Kwa mfano wakati nikiwa na kazi nyingi au safari, usingizi unaweza kuwa mfupikidogo lakini ujaribu kurudisha usingizi wa kutosha siku zinazofuata. Hii usaidia mwili kurudisha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, kulala masaa ya haya unisaidia kujistawisha kia kili na kiisia. Sio tu kwa mwili, nikiamka asubuhi nikiwa nimepumzika vizuri na jisikia mchangamfu na ninaweza kushugulikia majukumu yangu kwa mtazamo chanya. Usingizi pia hufanya ni nidhamu yangu ya kila siku iwebora. Kwa sababu nikiwa na usingizi mzuri, nimejiandaa kukabiliana na changamoto na msongo wa kazi.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, huanza kwa kutambua kimsingi tatizo au changamoto nilio kubali kabiliana nayo. Kuelewa ni sehemu gani ya kazi inayosumbua au kunikataa. Kuna nisaidia kueleza tatizo kwa uwazi na kwa usahihi pale ninapo muomba msaada. Hii pia husaidia wenzangu au wasimamizi kuelewa mahitaji yangu ya kutoa msaada unaofaa bila kuchanganya mambo zaidi. Baada ya hapo, hujaribu kuwasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Huomba msaada kutoka kwa watu, anayefahamu kazi au wataalamu katika eneo husika. Mara nyingi hujumuisha mfano wa tatizo, hatua ambazo tayari nimechukua, na ni aina gani ya msaada ninayohitaji. Njia hii husaidia kuondoa mkanganyiko au kuonyesha kuwa nina jitahidi kuanza kabla ya kumtafta mtu mingine. Hujaribu pia kusikiliza maoni na ushauri unaotolewa kwa makini. Mara nyingi msaada siyo suluhisho moja tu. Bali, kuna njia mbali mbali za kushughulikia changamoto. Ninasikiliza kwa makini kuuliza maswali ya kufafanua na kutumia maoni hayo kuboresha kazi yangu. Hii pia hufundisha ujuzi mpya na kunifanya nijitume zaidi siku zinazofuata. Pia hujipanga kurekebisha tatizo kwa kutumia msaada uliopokea. Si kila wakati mtu atakatoa suluhisho kamili. Lakini mara nyingi wanatoa mwanga au mbinu ambazo zinasaidia kuendelea. Kutumia msaada huu kuna nifanya nijifunze, kuongeza ujuzi na kuwa uhuru zaidi katika kukabiliana na changamoto zinazofanana mabaadaye.

Napenda kununua vitu ambavyo vinanisaidia kila siku na pia vina burudisha. Kwa kawaida, vitu vinavyovutia navyo ni vya lazima kwa maisha ya kila siku. Kama chakula, mavazi au vifaa vya kazi, kununuwa vitu hivi hunifanya nijisikie tayari nina mpangilio mzuri. Jambo linaloongeza utulivu na furaha katika maisha. Pili, napenda pia kununua vitu vinavyohusiana na burudani au ofisi yangu. Kwa mfano, mara nyingine napenda kununua vitabu, vifaa vya kuchora, au vifaa vya mchezo. Vitu hivi huchangia sana kupumzika kiakili na kuwa na furaha. Kwani mara nyingi napumzika niki furahia jambo nililolichagua kwa mapenzi yangu. Mara nyingine napenda kununua vitu vya kawaida kwa familia au marafiki. Kununua zawadi kunanisaidia kuonyesha upendo na kushirikiana furaha. Hii pia huunda kumbukumbu nzuri na kuimarisha uhusiano mzuri kati yangu na wapendwa wengi kununua kitu kwa mtu mwingine kunanipa furaha ya kipekee kuliko kununua kwa ajili yangu mwenyewe.

Napenda somo la sayansi hasa zile zinazohusiana na maumbile ya binadamu na mazingira ya asili. Somo la sayansi linanifundisha jinsi dunia inavyo fanya kazi. Kutoka kwa mifumo ya mwili wa binadamu hadi mchakato wa kiasili. Unaotokea katika mimea, wanyama na hali ya hewa. Kusoma sayansi kuna nisaidia kuelewa mambo kwa kina na kunifundisha mbinu za kuchu nguza. Kufikiria kwa kina na kupata suluhisho la matatizo. Pili napenda somo la kemia. Kwa sababu linanifundisha jinsi vitu vinavyobadilika na kuunda mchanganyiko mpya. Kufahamu mchakato wa kemikali athari zake na jinsi unaweza kutumia ujuzi huu kwa maisha ya kila siku ni jambo linalo nivutia sana. Hii pia hunifundisha umakini na subira. Kwa sababu hufanya majaribio kwa usahihi na kunahitaji hatua kwa hatua bila kuchukua dharura. Napenda pia fizikia, hasa pale nina pojifunza kuhusu nguvu, mwendo na jinsi vitu vinavyofanya kazi kujua kanuni za fizikia kuna nisaidia kuelewa mambo ya kila siku kama vile kusafiri, teknolojia au hata michezo Somo hili linina nifundisha jinsi ya kufikiria kwa mantiki na kutathmini kila hatua kwa uangalifu Jambo lina nisaidia siyo tu shuleni bali pia katika maisha ya kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo na bafuni. Kwa sababu ni kazi ambayo inahitaji nguvu, subira na mara nyingine huhusisha harufu zizizo za kufurahisha. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya ya familia. Mara nyingi hujisikia kuchoshwa au kutaka kumaliza haraka. Lakini lazima ifanyike. Pili sipendi pia kusafisha vyumba vya nyumba ambavyo havitumia mara kwa mara. Hasa pale kuna vumbi na vitu vingi vinavyokusanyika. Kazi hii inhaitaji mda mrefu, makini na uvumilivu Kwani kila sehemu lazima iangaliwe ili nyumba ibak safi na nadhifu Mara nyingine napaswa kurudia baadhi ya sehemu ambazo zimepunguka usafi baada ya mda mfupi Jambo linalonifanya nijisikie kuchoshwa kupika kwa mda mrefu bila mbinu maalum au vifaa vya kutosha pia ni changamoto kwangu Ingawa napenda chakula kitengenezwe nyumbani, mara nyingine napata kuchoshwa ikiwa mlo unahitaji maandalizi mengi, mda mrefu, au vifaa vichache, kazi hii huitaji umakini mkubwa wakati na ufumilifu wa hali ya juu.

Kwa kawaida, natumia kompyuta kwa kazi nyingi zinazohusiana na elimu, mawasiliano na burudani. Kwanza kabisa, kompyuta ni chombo muhimu kwa kusoma na kujifunza. Asa katika kuchunguza tarifa, kufanyo utafiti, au kupata mafunzo mapia kwa mfano, mara nyingi hutumia kompyuta kusoma makala, kutazama videos na mafunzo, au kuandika report na miradi mbali mbali. Hii inanirahisishia kazi na kunisaidia kuongeza ujuzi wangu kila siku. Pili natumia kompyuta kwa mawasiliano na watu wengine. Hasa kupitia baruwa pepe, ujumbe wa mutandao au mikutano ya mutandaoni. Hii ni njia nzuri ya kushirikiano na wenzangu, marafiki au familia hususan pale watu wako mbali au hayiwezekani kutana kwa ana kwa ana. Kompyuta ufanya mawasiliano kuwa rahisi, haraka na yenye tija zaidi. Kompyuta ni muhimu pia kwa purudani na kupumzika kiakili. Mara nyingi hutumia kompyuta kutazama filamu, kusikiliza muziki, kucheza michezo ya kitandao, au kufuatilia habari za burudani na michezo. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi za shule na kuniba furara pamoja na nafasi ya kupumzika. Natumia kompyuta kwa kazi za kikazi au za pinafsi zinazohitaji mpangilio na kuratibu. Kwa mfano kupanga ratiba, kuhifadhi tarifa muhimu au kuangalia maelezo ya miradi mbali mbali Ufanywa kurahisi zaidi na kwa usahi mkubwa Hii usaidia kudumisha utulivu na kuundoa mchanganyiko wakazi nyingi zinazoitaji kumbukumbu na mpangilio.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Asa wakati nataka kitu chepesi chakutafuna au ninapo, taka kujiburudisha. Popcorn inanivutia kwa sababu ni chakula rahisi na kinaweza kufurahisha sana. Hasa kikiwa kimeandaliwa vizuri na kwa ladha ninayoi penda. Maranyingi hukila nikiwa nyumbani, nikitazama filamu, kusikiliza muziki, au nikitaka kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kitu kingine kinachonifanya nipende popcorn ni urahisi wa kuitayarisha. Haichukui muda mrefu na inaweza kutengenezwa kwanjia tofauti kulingana na upendeleo wa mtu Wakati mwingene napenda popcorn yenye chumvi kidogo na mara nyingine hupendelea ile ya ladha ya siagi au viungo laini uwezo wakubadilisha ladha hunifanya nisichoke haraka Popcorn inanipa hisia ya burudani na ukaribu wa watu wengine ni kila popcorn pamoja na marafiki au familia huwa ni wakati wa mazungumzo vicheko na kufurahia muda wa pamoja Hii chakula kinachoendelea vizuri na matukio ya kijamii na wakati wa mapu mziko Popcorn inaweza kuwa chaguo jepesi ikilinganishwa na vitafunio vingine Hasa pale inapoliwa kwa kiasi na bila mafuta mengi Hii hunifanya nijisikie vizuri zaidi bila mzigo mzito tumboni Hasa nyakati za jioni au usiku.

Napendelea zaidi upepo wa kawaida. Ingawa AC pia inafaidazake kulingana na mazingira. Upepo unipa hisia ya asili na utulivu. Hasa ninapokuwa nyumbani au katika mazingira ya sio na joto kali sana. Unapovuma taratibu unifanya nejisikia huru ni kipumua vizuri na akili yangu upata na fasi ya kupumzika bila kilele au baridi kali. Upepo wa kawida pia hunikumbusha mazingira ya nje kama miti inayoyumba, hewa safi ya asubuhi upepo wajioni unapunguza joto baada ya siku ndefu hisia hizi hunifanya nijisikia karibu na mazingira ya asili na huniseidia kupunguza msongo wa mawazo Zaidi ya hayo, upepo haunifanyi nijisikie baradi kupita kiasi Jambo ambalo ni muhimu hasa ninapolala au kufanya kazi kwa muda mrefu Hata hivyo, AC nayo ni muhimu sana katika hali fulani Hasa wakati wa joto kali au katika viumba vilivyofungwa kabisa. AC husaidia kuthibiti joto kwa haraka na kufanya mazingira yawe mazuri zaidi kwa kazi au mapumziko. Katika ofisi au maeneo yenye watu wengi, AC huchangia faraja na kuongeza uwezo wa kuzingatia kazi bila usumbufu wa joto.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu yenyemandhari ya kuvutia. Hasa pale ni napotaka kupumzika na kutuliza mawazo. Maranyingi huvutiwa na kutembea katika bustani, barabara zenye miti, au maeneo ya wazi ambako, kuna hewasafi na kelele chache. Kutembea katika mazingira kama haya hunipea nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Pia napenda kutembea karibu na maji. Kama kando ya mto, ziwa au bahari, endapo kuna nafasi. Mandhari ya maji huniletea amani ya kipekee na sauti ya maji au upepo unaovuma juu ya uso wa maji hunisaidia kutuliza akili. Kutembea katika maeneo haya hunifanya nijisikie mchangamfu na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na shughuli za kila siku. Napenda kutembea katika maeneo ya kijamii kama mitaa ya makazi au masoko tulivu. Asa wakati wajioni, hapa napata nafasi ya kuona maisha ya watu, kusalimiana na kujisikia kuwa sehemu ya jamii. Kutembea huku kuna nisaidia kuboresha hali ya moyo na kunipa hisia ya mshikamano wa watu wanaonizunguka. Kutembea ni wakati mzuri wakujipanga kia kili na kimwili. Ninapotembea maranyingi huacha simu pembeni. Nikizingatia mazingira, hatua zangu na pumzi yangu. Hii hunisaidia kuongeza umakini, afya ya mwili na utulivu wandani.

Kwa kawaida nahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu, ili kuwakikisha kuwa fedha ninazopata zinatosha kwa maitaji ya kila siku, dharura na malengo ya baadaye. Kwanza huwanza kwa kugawa mapato yangu, sehemu tofauti kulingana na matumizi, sehemu kwa chakula na maitaji ya kila siku, sehemu kwa dharura na sehemu kidogo kwa burudani au mambo madogo ya kupendeza. Hii hufanya nipate uwiano na kuondoa stress ya kifedha. Pili, hujipanga kuweka pesa upande kila mwezi. Kwa mfano, baada ya kupokea kipato, huweka sehemu fulani kwenye akaunti ya akiba au kwenye kadi maalumi ya dharura. Njia hi hufundisha nidhamu na unisaidia kujiepusha na matumizi yasiyo ya lazima. Kwani pesa zinazo kusudia wa dharura hazitumiwi kwa shuguli za kawaida. Hujaribu kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima Hii inamaanisha kutojichanganya kwenye ununuzi wa haraka au vitu visivyo muhimu Kabla ya kununua kitu hua na jiuliza ikiwa ni muhimu kweli au ni burudani tu njia hia hunisaidia kuwa na uwazi wa kifedha na kuwakikisha pesa zinazo hifadhi zinafanya kazi vizuri hujipanga kueka malengo ya muda mfupi na muda mrefu Kwa mfano malengo ya muda mfupi yanaweza kuwa kununua kitu muhimu wakati malengo ya muda mrefu ni akiba ya dharura safari au uwekezaji Kwa njia hii, hifadhi ya pesa si tu inakuwa kipengele cha usalama Bali pia husaidia kufanikisha ndoto na malengo binafsi.